Ujanja wangu wa kwanza kabisa ni kubeba mfuko wa kitambaa kila wakati nikitoka nje. Nikisonga sokoni ama dukani nimebeba hiyo mfuko yangu ndiyo nisianze kuitisha ile mifuko ya plastiki inayochafua mtaa na kuziba mitaro. Pia mimi hupenda kutumia chupa za maji zile unaweza osha na kutumia tena mara mob badala ya kununua kila saa chupa mpya.

Mimi na washikaji wangu tukipatana ujanja zinakuanga mob sana. Huwa tunapenda kupiga soga, huku tukichambua vile harakati za maisha zinaenda. Huwa tunapenda pia kutafuta mahali tulivu, tupige nyamachoma safi, huku tukisikiza midundo ya kishua inayobamba mtaani. Wakati mwingine, sisi hujiingiza kwenye mechi za kandanda kule kiwanjani au tunapiga tu maraundi kuona vile jiji inakaa tukizitafuta riziki yetu.

Kitu inanifanya nitulie ni ukimya na hewa safi, mahali hakuna fujo za mtaa, na badala ya mambo ya yoga, mimi hupenda tu kuketi tulivu na kuvuta pumzi ndefu huku nikizitafakari harakati zangu kishua. Na kumbuka nilianza hii janja kitambo sana, nikiwa mchipukizi baada ya kuona maisha inapiga mbio sana, nikagundua dakika kumi na tano tu za kutulia kila jioni zinatosha kabisa kupanga mawazo. Baada ya hapo, mimi hujihisi mchangamfu na mwenye nguvu mpya, akili inakaachonjo na mwili unakuwa poa tayari kupambana na harakati za kesho yake.

Mimi huanza kupanga miondoko yangu yote jumapili jioni kama nimetulia. Hua naandika orodha ya harakati zote muhimu ninazotaka kupiga kuanzia jumatatu hadi ijumaa ndio nisikurupuke mambo yakianza. Kila asubui mimi huangalia kile kitu kigumu zaidi nianze nacho nikiwa bado nina mzuka mwingi, kisha zile kazi ndogondogo nafuatisha badaye mchana. Ujanja ni kuhakikisha kila siku ina lengo lake maalum na nimepanga muda wa kupumzika kidogo katikati ya kazi diyo akili isichoke sana.

Mimi na washikaji wa kazi huwa tunawasiliana kwa njia ya kisure na wazi ndiyo mambo ya si vurugike. Mara nyingi sisi hupiga soga fupifupi asubuhi kupanga miondoko ya siku na tunatumia ujumbe wa haraka kwenye simu kujuana vile harakati zinaendelea bila kupoteza muda. Ikitokea kuna jambo nzito, sisi huketi chini uso kwa uso na kupiga story hadi tupate suluhu ya kijanja, huku tukihakikisha kila msee ako rada na anajua wajibu wake.

Mimi huchizika sana na joto kuliko baridi ile ya kukata mifupa. Joto likiwa juu, mtaa unakuanga na mzuka fulani hivi, kila msee yuko nje na kupiga harakati zake kwa urahisi bila kujifunika mavazi mazito. Baridi inakuanga na uvivu fulani, inafanya msee atake tu kujikunyata chini ya mablanketi, jambo ambalo linaweza kurudisha nyuma miondoko ya kutafuta riziki.

Mimi huwa sivai vipuli kabisa. Ingawa huwa naona washikaji wengi mtaani wanapiga hiyo luku ya kijanja na inawabamba kishua. Mimi hupenda tu kubaki vile nilivyo bila madoido mingi maskioni. Kila mse ana miondoko yake na kuna wasee vipuli huwatoa fiti sana na kuwapa mzuka wa kistar, lakini kwangu mimi luku ya kawaida tu ni bila vipuli na inafanya ni jihisi niko chonjo na huru kupiga harakati zangu za siku.

Mimi huwa siendi maktabani kabisa, ingawa najua huko ndio machuomu ya vitabu na maarifa mengi. Siku hizi mimi hupata ujanja wangu wote hapa hapa kwa mtandao na kupitia story za wasee mtaani. Maisha inapiga mbio sana, kwa hivyo mimi hupendelea kusoma vitu vikiwa kwa simu, ama kupata habari mpya kupitia harakati za kila siku baada badala ya kuenda kuketi ndani ya jengo moja tulivu.

Sherehe inayonibamba zaidi mtaani ni ile siku ya jamhuri. Hapo ndiyo mtaa mzima unachangamka na kila msee anajihisi kuwa mzalendo wa kweli. Huku tukiwakumbuka mashujaa wetu waliopigania uhuru wa hii nchi. Mimi hupenda vile watu hujumuika pamoja kupiga soga, kula nyamachoma na kufurahia midundo ya kishua. Huku tukiangalia gwaride na miondoko ya ndege kule angani.

Hiyo itakua nikibarua kigumu lakini inawezekana sana nikiingia miondoko ya ki zamani. Bila simu ama mtandao, itabidi nitoke mtaani, nipige story za uso kwa uso na mabeshte ama nipige maroundi kwa miguu nikienjoy mazingira ya kishua. Badala kupiga soga kwenye WhatsApp, nitaenda chuom na kuchangamsha akili kwa kusikiza ndege na kupiga mazoezi bila kuangalia saa ya kidigitali.

Mimi hutumia video sana nikitaka kuachuki washikaji au wafanyekazi wenzangu kwa njia inayoeleweka zaidi kuliko maandishi peke. Video inanisaidia kuona sura na hisia za msee, jambo linalofanya mazungumzo yawe na mzuka wa kishua na kueleweka kwa haraka bila kupoteza muda mtaani.

Hakuna mahali pengine naweza kutoa luku kali kama kule gikomba. Huko ndio machuom yangu kuu yakupata mavazi ya kishua na viatu vya kijanja kwa beya chini kabisa inayochekesha mfuko. Mimi hupenda kuzunguka huko asubuhi na mapema kabla mtaa haujaja ni kipiga story na mabazuu wa huko ndio ni nyakuwe nguo kali za mtumba ambazo huzipati kuingine.

Kutembea kwa miguu ndiyo mpango mzima kwangu, maana inanisaidia sana kuchangamsha mwili na kuona vile mtaa unavyopiga miondoko yake kila siku. Ninapopiga misele kwa miguu, mimi hupata nafasi ya kutoa salamu kwa washikaji mbalimbali na kujuana na jamii yangu kwa ukaribu zaidi badala ya kupitia kwa mbio na gari ama pikipiki. Hii ni njia safi sana ya kutuliza akili na kufurahiwa hewa ya nje. Huku nikikagua vile biashara za mtaani zinavyozidi kunawiri kila kukicha bila haraka yeyote. Kutembea kunanifanya njihisi msuanu mwenye nguvu na kunisaidia kupanga mawazo yangu ya kishua nikiwa kwenye harakati za kuelekea kutafuta riziki mtaani.

Huku kazini, changamoto hazikosangi na mara nyingi ni zile ambazo hujaribu kurudisha nyuma miondoko yetu ya kila siku. Changamoto kubwa ni wakati mipango inabadilika, ghafla, bila ilani, jambo ambalo linaweza kuvuruga orotha ya kazi niliyopanga kishua. Pia wakati mwingine mawasiliano na washikaji wengine yanakuwa na madoa kidogo na hapo ndipo mimi huingilia kati kutoa nondo za kuelewa ndio kila msee awe rada na kile kinachohitajika. Kuna zile siku pia ambazo mzuka wa kazi unakua chini kidogo kwa sababu ya kuchoka, lakini hapo ndipo mimi hujikumbusha malengo yangu na nguvu ya jamii yangu ili nipate msukumo wa kuendelea mbele kwa nguvu zote.

Mimi hupenda sana kuona jamii yetu inapiga hatua kubwa hasa tukianza na upande wa elimu na ujuzi kwa vijana. Natamani kuona mtaa mzima umechanuka kukiwa na vituo vingi vya mafunzo ya kijanja ambapo wasee wanaweza kujifunza ufundi, teknolojia na biashara ndio kila msee aweze kujitegemea kishua. Jamii inakua thabiti wakati kila mshikaji anauwezo wa kuweka chakula mezani na kuchangia katika harakati za kujenga inchi yetu. Hii itapunguza sana mambo ya uhalifu na kufanya mtaa uwe mahali salama na pa amani ambapo watoto wanaweza kukua wakiona mfano bora ya mafanikio kila kona.

Hapo umegonga ndipo maana majirani ndiyo jamii ya kwanza inayokuzunguka na mimi huwa nawajua wote kuanzia yule bazuu wa duka hadi yule mshikaji wa mjengo. Mimi hupenda kupiga nao soga asubuhi nikitoka na jioni nikirudi ndiyo nikuwe rada na kile kinachoendelea mtaani maana majirani ndio watu wa kwanza kukuchapa backup ikitokea jambo lolote la dharura. Kuwajua majirani sio tu kusalimiana, bali ni kujenga uhusiano wakishua ambapo tunaweza kusaidiana na kugeuza mtaa wetu kuwa mahali salama na pa amani kwa kila msee.

Hapo kwa upande wa miwani, mimi huwa sipigi miwani kabisa, maana macho yangu bado yako chonjo na yanacheki kila miondoko ya mtaa kwa umbali kishua. Ingawa naona washikaji wengi mtaani wanapiga zile miwani za kijanja za jua ama zile za kusoma ili kuongeza luku ya kistari na kuonekana wasomi zaidi, mimi hupendelea tu kubaki asilia bila kurembesha macho. Kwani mimi kuona mambo jinsi yalivyo bila kizuizi chochote, inanifanya nijihisi niko sawa na naweza kupiga harakati zangu kwa rahisi zaidi. Iwe ni mchana kweupe ama kukiwa na giza kidogo mtaani. Pia huwa naona kama miwani wakati mwingine inaweza kuwa ni mzigo, haswa ukiwa msee wa kupiga misele mingi na kukimbizana na riziki, maana inaweza kuanguka ama kuchafuka na kukuharibia miondoko.

Rangi inayonibamba zaidi na kunipa mzuka wa ajabu ni rangi ya kijani. Hii rangi inanikumbusha mazingira asilia na vile mashamba yetu yanavyonawiri kishua, jambo linaloleta amani na utulivu ndani ya roho kila wakati ninapoicheki. Kijani inawakilisha uhai, ukuwaji na tumaini jipya kwa jamii yetu na kila nikiona mtaa unameremeta na rangi hiyo, mimi huhisi akili imechangamka na niko tayari kupiga miondoko ya kijanja ya kusaka maendeleo. Ni rangi inayoleta picha ya baraka na utajiri wa inchi yetu, kwanzia milima hadi mabonde na inanifanya nijihisi niko nyumbani kabisa. Pia kupiga luku ya kijani ama kuwa na vitu vya rangi hiyo, kunanifanya nionekane mpoa na mwenye msimamo dhabiti mtaani.

Mimi hupenda sana kupiga misele kule YouTube ni kitaka kuona video za kishua mtandaoni. Huko ndiyo machuom kuu ambapo mimi hupata kila kitu, kuanzia mwendo za ujanja wa kazi, habari za mtaa zinazochipuka, hadi video za vichekesho zinazo saidia kuchangamusha akili baada ya harakati ndefu za siku. YouTube hunipa uwanja mpana wakujifunza vitu vipya kutoka kwa wase wa jamii mbalimbali duniani na kila nikitaka kuelewa rada fulani kiundani, mimi huingia huko na kutafuta video zinazo eleza mambo kwa lugha rahisi na pictures zinazo noga.

Mimi hupenda sana kutazama michezo zaidi kuliko kucheza, haswa ile kandanda ya kishua. Hakuna kitu kinachonibamba kama kuketi na washikaji wangu mtaani, tukiwa tumekusanyika mbele ya televisheni kusema ukweli kuhusu timu zinazocheza huku tukipiga soga za kila aina. Kutazama mpira kunanifanya nihisi niko ndani ya harakati za jamii yetu, maana hapo ndipo utapata msee analia, mwingine anacheka, na sote tunaunganishwa na mzuka wa dakika tisini. Inasaidia sana kuchangamsha akili na kuniondolea stressi za kila siku baada ya kupiga kazi ngumu ya kutaabisha maisha. Ingawa mimi si mchezaji wa kutajika uwanjani wakati mwingine mimi hupenda kujiunga na vijana mtaani kupiga seti moja au mbili za mpira wa karatasi au hata kukimbia kiasi ndio mwili ukae msuano.

Hapo umegusa moyo wa kila mwana familia mtaani, lakini kwangu mimi, ugali ndiyo mpango mzima na bazuu wa kila meza. Ugali unanipa nguvu ile yakishua ya kupiga harakati za kutwa mzima bila kusikia umechoka mapema na unanifanya nihisi nimeshiba vilivyo kwa njia ambayo wali hauwezi. Ukichanganya ugali na sukuma wiki iliopigwa kitunguu kwa wingi, ama kuku wa kienyeji na kamshtuko kapilipili, hapo sasa unakua umechochea mzuka wa maana na kuchangamsha mwili uwe tayari kwa kazi yoyote ngumu inayokuja mbele yangu.

Kuhimiza ushirikiano katika timu ni miondoko muhimu sana, maana mti moja haujengi msitu na hapa mtaani umoja ndio nguvu yetu kuu. Kwanza kabisa, mimi hupenda kuhakikisha kuna mawasiliano ya wazi ambapo kila msee anajihisi yuko huru kutoa nondo zake bila uoga, jambo linalofanya kila mshikaji ajione kuwa yeye ni sehemu ya maana katika ile jamii. Mimi huchochea wasee wapige story za ukweli, wasaidiane pale mmoja anapozidiwa na mzigo wa kazi na kuhakikisha kuwa malengo yetu sote yako upande mmoja ndiyo tusigongane tukitafuta riziki. Pia mimi ni bazuu wa kupea wasee motisha kwa kutambua juhudi za kila mmoja hata kama ni ndogo kiasi gani maana hiyo inafanya mzuka wa kazi upande kishua.

Tabia inayonibamba zaidi kwa wasei wengine ni uaminifu na kuwa na roho safi. Hakuna kitu chakishua kama kukutana na mshikaji ambaye maneno yake na matendo yake ni soti moja, yani mse ambaye ukimpea siri ama kazi, unajua hawezi kukuangusha wala kukupiga chenga mtaani. Uwaminifu unajenga uwaminifu mkubwa ndani ya jami na unafanya harakati za kila siku ziwe rahisi, maana kila mse anajua mwenzake akona mgongo wake. Tabia hii inafanya mtaa ukue na amani na wase waishi kama ndugu wakisaidiana kupiga hatua za kimaendeleo bila mambo ya kijicho.

Mimi hupendelea mazingira ya kazi ambayo yana ushirikiano mkubwa na mawasiliano ya wazi kati ya kila mtu. Napenda sana mahali ambapo watu wanaheshimiana na kusaidiana kufikia malengo ya pamoja kwa sababu hiyo inafanya kazi iwe rahisi na yenye matekoyo bora. Mazingira yenye utulivu lakini yaliyojaa bidii yananivutia sana kwani yanatoa nafasi ya kila mtu kutoa maoni yake na kudhaminiwa kwa kile anachofanya. Pia mimi hupendelea mazingira yanayochochea ubunifu na kujifunza vitu vipya kila siku. Kazi inakuwa na maana zaidi wakati kuna nafasi ya kukua na kubadilika kulingana na mahitaji ya jamii.

Kwanza kabisa, huwa najaribu kutafuta suluhu kupitia kumbukumbu au nyaraka nilizo nazo kabla ya kumsumbua mtu mwingine. Ikitokea nimekwama kabisa, hua naomba msaada kwa njia ya heshima na niko tayari kujifunza ili wakati mwingine niweze kulitatua jambo hilo mimi mwenyewe. Huwa nauliza moja kwa moja kwa wale walio na ujuzi zaidi kwenye hilo jambo kwa kuwa huwa siamini kukaa na tatizo pekee yangu kwa sababu huwa inapoteza muda mwingi na kuchelewesha matokeo. Huwa natafuta mtu ambaye ana uzoevu namweleza changamoto yangu kwa ufupi na kumsikiza kwa makini anaponielekeza.

Mimi hupenda sana kucheza michezo ya video wakati nina muda wa ziada. Michezo ya video ni njia nzuri ya kufanya akili ichangamke na kupumzika baada ya pilka-pilka za siku. Mara nyingi, mimi huvutiwa na michezo ya kusisimua inayohitaji ujanja na kufikiria kwa haraka ili uweze kushinda. Michezo hii hunipa nafasi ya kujifunza vitu vipya na kuboresha uwezo wangu wa kutatua matatizo. Iwe ni mchezo ya mpira wa mguu au ile ya kupigana na kufuata hadithi fulani, kila mchezo una ladha yake na unanisaidia kubadilisha mazingira ya mawazo yangu kiasi.

Wafanyikazi wapya nikisha tambua wameingia, mimi huwa karibisha kwa urafiki na kuwafanya wajihisi wako sehemu ya timu mara moja. Kwanza, mimi hujitambulisha na kuwaeleza kwa ufupi jinsi mambo yanavyoenda hapa bila kuwapa maelezo mingi yanayoweza kuwachanganya siku yao ya kwanza. Huwa nahakikisha wanajua kuwa milango iko wazi kwa swali lolote, iwe ni dogo au kubwa. Pia huwa napenda kuwatambulisha kwa watu wengine ili wajue nani wakumtafuta kwa ajili ya mahitaji tofauti. Lengo langu ni kuwapa utulivu wa roho, ndio waweze kuanza kazi kwa ujasiri.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi hupenda sana kutulia kwanza ili kupumzisha akili. Maranyingi, mimi hutumia muda huo kunyoosha viungo na kupata hewa safi, jambo ambalo linanisaidia kurudisha nguvu kabla ya kuanza kazi tena. Ni wakati mzuri wa kujitenga kidogo na kioo cha kompyuta au kazi yoyote mgumu niliokuwa nafanya. Pia huwa natumia nafasi hiyo kupiga story za kawaida na wenzangu kuhusu mambo yasiyohusu kazi. Huwa inasaidia sana kujenga uhusiano mzuri na kuelewa hali za watu wengine kwa ukaribu zaidi.

Kumbukumbu ya kutisha ambayo siwezi kuisahau ni wakati mmoja nilipokuwa safarini usiku wa manane, alafu gari likapata hitilafu katikati ya msitu mnene. Mahali hapo palikuwa na giza totoro, hakuna taa za barabarani na simu zilikuwa hazipati mawasiliano kabisa. Kusikia sauti za ajabu za wanyama na upepo mkali ukivuma kwenye miti, huku tukiwa tumekwama hapo kulinitia baridi sana moyoni. Tulikaa hapo kwa saa kadhaa tukijaribu kurekebisha gari, huku kila mara tukiangalia nyuma kuhakikisha hakuna kitu kinatuvuvizia. Ile hali ya kutojua nini kitatokea na kutoweza kuomba msahada kwa haraka ilikuwa inatisha kweli.

Wakati niko nyumbani na ninataka kufurahia muda wangu, mimi hupenda sana kupumzika na kufanya mambo yanayonituliza roho. Mara nyingi, mimi hujitupa kwenye kochi na kusikiliza muziki mzuri au kutazama kipindi ninachokipenda. Ni ule muda wa kipekee ambapo naweza kuachana na ratiba za kazi na kufuata tu kile ambacho moyo unataka kwa wakati huo. Pia, mimi hufurahia sana kupika chakula kitamu ambacho hakihitaji haraka. Kuingia jikoni na kuandaa mlo polepole, huku nikijaribu mapishi mapya kunanipa ridhiko fulani. Baada ya kula, mimi hupenda kuketi nje kidogo kupata hewa safi au kusoma kitabu kinachonivutia.

Huwa napenda sana kucheza michezo ya ubao kwa sababu ni njia nzuri ya kufurahia wakati na marafiki huku tukishindana kwa akili. Michezo kama ludo au dama huwa inanivutia sana kwa sababu inahitaji ufikirie mbele na kupanga mikakati ya kijanja ili kumshinda mpinzani wako. Ni mchezo inayohitaji utulivu na umakini na kila hatua unayopiga inaweza kubadilisha mchezo mzima. Pia mchezo ya ubao inaleta mazungumzo mazuri na kicheko jambo ambalo linafanya muda upite haraka na kwa furaha. Huwa nafurahia sana ile hali ya kila mtu kujaribu kutumia mbinu zake huku tukifanya mzaha na kutaniana kulingana na jinsi kete zinavyoanguka.

Mimi hupenda sana kuandika kwa mkono kwani kuna hisia fulani ya kipekee unayopata unapoandika polepole kwenye karatasi. Inakusaidia kutulia na kufikiria kwa undani kila neno unalochora. Kuandika kwa mkono kunanifanya nihisi ni meunganishwa zaidi na mawazo yangu na ni njia nzuri ya kupunguza kasi ya maisha na kufurahia wakati uliopo. Pia, maandishi ya mkono yangu yana mguso wa kibinafsi ambayo kompyuta haiwezi kuiga. Iwe ni kuandika ratiba ya siku au barua fupi, ile hali ya kuona wino ukishika karatasi, inaleta ridhiko fulani na inasaidia sana katika kukumbuka mambo muhimu.

Mimi hufurahia sana kutumia muda na familia yangu kwa njia rahisi lakini zenye maana kubwa. Mara nyingi, mimi hupenda tukae pamoja wakati wa chakula cha jioni ambapo kila mmoja anaweza kueleza jinsi siku yake ilivyokuwa. Huu ndio wakati ambao tunapata nafasi ya kucheka, kutaniana na kusikizana kwa makini, jambo linalofanya uhusiano wetu uwe imara na wenye upendo wa kweli. Pia huwa nafurahia sana kufanya shughuli ndogo ndogo za nyumbani tukiwa pamoja, kama vile kufanya usafi ama kutengeneza bustani. Wakati mwingine, tunachukua muda wa kutoka kidogo na kutembea mahali penye utulivu ili kupata hewa safi na kubadilisha mazingira.

Nimeshawai kuiona bahari mara nyingi na ni kitu ambacho huwezi kukisahau kirahisi. Ile hali ya kusimama mbele ya maji mengi yasio na mwisho na kusikiliza sauti ya mawimbi yakipigwa ufukweni inanituliza akili sana. Rangi ya maji na upepo mwanana wa baharini, unaleta utulivu fulani wa kipeke ambao unakufanya uhisi matatizo yako yote yamepeperusho na upepo huo. Pia, kutembea kwenye mchanga wa ufukweni wakati jua linazama, ni moja ya mambo mazuri sana unavyoweza kufanya. Inakupa nafasi ya kufikiria mambo yako kwa utulivu huku ukivuta hewa safi na yenye chumvi kiasi. Bahari ina uzuri wa kiasili ambao unanikumbusha jinsi ulimwengu ulivyo mkubwa na wakustabisha.

Mimi hupenda sana kupiga picha kwa sababu ni ni njia bora ya kunasa matukio ambayo hutaki kuyasahau. Picha moja inaweza kuhifadhi hisia na kumbukumbu ya wakati fulani ambayo maneno hayawezi kuelezea kikamilifu. Napenda sana kupiga picha za vitu vya kiasili kama vile jua linapochomoza au mandhari ya kuvutia kwani hiyo inanifanya nidhamini uzuri wa mazingira yanayotuzunguka. Pia nikipiga picha na marafiki zangu huwa tunafurahi kwa sababu ni jambo linalonipa ridhiko sana. Ni vizuri kuwa na kitu ambacho unaweza kukiangalia miaka mingi baadaye na kikakuridhishia ile furaha ya wakati huo.

Kwa kawaida, mimi hupenda kulala kwa muda wa saa saba mpaka saa nane kila usiku. Mimi huwona kuwa muda huu unatosha kwa bisa kuifanya akili ipumzike vizuri na mwili upate nguvu mpya ya kukabiliana na shughuli za siku inayofuata. Ukilala kwa muda wakutosha, unajipata ukiwa na umakini mkubwa na mcheshi zaidi kazini na hata unapoongea na watu. Huwa na jitahidi sana kuwa na ratiba inayo eleweka, yani kulala na kuamka saa zile zile kila siku ili mwili uzoee. Kukosa usingizi wa kutosha mara nyingi hunifanya nijihisi mchovu na mwenye hasira za haraka, jambo ambalo sipendi lipoteze mtiririko wa siku yangu.

Ili kujitunza, mimi huweka mkazo sana kwenye kupumzika na kukula vizuri, nahakikisha nanywa maji ya kutosha na kupata mlo kamili unaonipa nguvu za kuendesha siku yangu bila kuchoka haraka. Pia huwa nina tabia ya kuchukua muda mchache kila siku wa kutulia tu bila kufanya chochote ili kuruhusu akili yangu itulie na iondokane na shirikinzo za kazi au mawazo mengi. Vile vile, mimi hupenda kufanya mazoezi mepesi kama kutembea kwa miguu ili kuweka mwili wangu ukiwa mchangamfu. Kusikiliza mziki au kusoma kitu kinacho nifurahisha, pia ni sehemu kubwa ya kujitunza kwangu kwa sababu amani ya roho ni muhimu sana kama ilivyo afya ya mwili.

Mtu aliyenifundisha jambo muhimu zaidi maishani ni mwalimu wangu wa kwanza wa kazi. Alikuwa ni mtu mwenye busara sana na aliniambia kuwa ujanja wa kweli si kujua kila kitu, bali ni kua na nia ya kujifunza kutoka kwa kila mtu unayekutana nae. Hilo fundisho lilinibadilisha sana kwa sababu lilinifanya nianze kuwa na unyenyekevu na kusikiza wengine kwa makini zaidi. Alinifundisha umuhimu wa kua na subira na aliniambia kuwa mambo mengi mazuri hayaji kwa haraka bali yanahitaji juhudi za kila siku na uvumilivu. Mpaka leo ninapokutana na changamoto yoyote huwa nakumbuka maneno yake na inanisaidia kutulia na kutafuta suluhu badala ya kupata papara.

Wakati wa likizo, mimi hupenda sana kubadilisha mazingira kabisa ili niondokane na mazoea ya kila siku. Jambo la kwanza ninalofanya ni kuzima kengele ya saa ili niruhusu mwili wangu uamuke wenyewe kwa utulivu bila shinikizo lolote. Pia, huwa natumia muda mwingi kufanya mambo ambayo hua sipati nafasi ya kuyafanya nikiwa kazini. Iwe ni kutembelea maeneo mapya, kutumia muda mwingi zaidi na watu wangu wa karibu au hata kukaa tu na kufurahia ukimya. Napenda sana kujishugulisha na mambo yanayonipa furaha ya kiasili kama vile kusoma vitabu nilivyokuwa nimearisha au kujishughulisha na sanaa ndogo ndogo. Kwangu mimi likizo ni wakati wa kurejesha upya ari yangu na kujikumbusha mambo muhimu ya maisha nje ya shughuli za kawaida.

Mandhari nzuri zaidi ambayo nimewahi kuona ni wakati wa macho ya jua kule milimani. Nilikuwa mahali ambapo unaweza kuona mawingu yakiwa chini yako, yakionekana kama bahari ya pamba nyeupe. Jua ilipoanza kuchomoza, anga ilibadilika na kuwa na rangi za kupendeza kama machungwa, zambarau na dhahabu. Ilikuwa ni picha ya kustaajabisha sana ambayo ilinifanya ninyamaze kwa dakika kadhaa nikiwa nimepigwa na butwaa.

Huwa ninapenda sana kuangalia nyota hasa wakati anga imetulia na haina mawingu. Kuna kitu fulani cha ajabu na cha kutuliza roho unapotazama lile giza nene lililo pambo na mwangaza mdogo wa nyota mamilioni. Inanifanya nifikirie jinsi ulimwengu ulivyo mkubwa na jinsi sisi tulivyo sehemu ndogo ya kitu kikubwa sana na chenye kustaajabisha. Pia, kuangalia nyota ni njia nzuri ya kupata utulivu wa akili bada ya pilka pilka za mchana. Ile hali ya kuketi nje usiku ukiwa na ukimya wakutosha, inakupa nafasi ya kutafakari mambo yako kwa undani zaidi. Ni kama mchezo wa kiasili ambapo unajaribu kutambua umbo la nyota tofauti au kungoja uone kama kuna nyota inayofanya harakati.

Ili kushirikiana vizuri na timu, mimi huamini sana katika mawasiliano ya wazi na ya ukweli. Huwa nahakikisha kila mtu yuko kwenye ukurasa mmoja kwa kuelezea mawazo yangu kwa njia rahisi na kusikiza kwa makini kile wenzangu wanachosema. Mimi si msee wa kujivuta, ikitokea kuna kazi inahitaji kufanywa, mimi hua wa kwanza kujitolea kusaidia ili tusikwame kama kundi. Pia hua napenda sana kujenga mazingira ya kuaminiana. Hii inamaanisha kuwa niko tayari kukubali makosa yangu na pia kutoa sifa kwa wenzangu pale wanapofanya vizuri. Hua najaribu kuelewa uwezo wa kila mshiriki wa timu ili tujue jinsi ya kusaidiana kulingana na vipaji vyetu.

Njia poa kabisa ya kujenga uhusiano na watu ni kupitia usikivu. Mimi huwa sipendi kuwa msee wa kuongea tu kila saa, badala yake napenda kuwapa wenzangu nafasi ya kuelezea mawazo yao na mimi natega sikio kweli. Watu hufurahi sana wakihisi kuwa kile wanachosema kinaeleweka na kinaheshimiwa na hiyo inafanya iwe rahisi sana kuaminiana kazini. Pia, mimi ni msee wa kufuata ahadi. Nikisema nitakusaidia na jambo fulani au nitamaliza sehemu yangu ya kazi kufika saa fulani huwa nahakikisha nimefanya hivyo. Hii inawafanya wafanyikazi wenzangu wanione kama mtu anayeaminika na hua inajenga msingi imara wa urafiki.

Mimi ni msee wa usiku kabisa. Kuna utulivu fulani wakipekee ambao unakuja giza linapoingia. Ule ukimia unanifanya niwe na akili iliotulia zaidi na uwezo wakufanya mambo yangu kwa umakini bila usumbufu wowote wa mchana. Usiku huwa unatoa nafasi ya kuona ulimwengu kwa mtazamo tofauti, tawi za mitaani na mwangaza wa nyota, unaleta hali fulani ya amani, ingawa kuamka mapema kuna faida zake, mimi hupata nguvu nyingi zaidi na ubunifu wakati kila kitu kimetulia kabisa usiku wa manane.

Mimi hushughulikia wateja kwa kuweka subira na utu mbele. Unajua mteja akija kwako, anataka kusikizwa na kueleweka kwanza kabisa. Mimi huwa natega sikio kwa makini, bila kumkatiza ili nishike vizuri shida yake ni nini. Hata kama mteja amekasirika, mimi hubaki nikiwa nimetulia na kuongea kwa sauti ya chini na yenye heshima, maana hiyo husaidia sana kushusha ile presha na kuleta maelewano katika jumuia yetu. Huwa napenda kuwa mkweli na kutua suluhu inayoeleweka. Kama jambo haliwezekani kwa wakati huo, ni bora kumwambia mteja ukweli kwa lugha nzuri kuliko kumzungusha. Mimi huona kila mteja kama rafiki, kwa hivyo najitahidi kuhakikisha anaondoka akiwa na tabasamu na anajihisi kuwa dhamani yake imetambuliwa.

Mimi hushughulikia mabadiliko kazini kwa utulivu na roho safi. Najua mabadiliko ni lazima yatokee ili jumuia yetu isonge mbele. Kwa hivyo badala ya kulalamika, mimi huchukua muda wa kuelewa kwanza kwanini hayo mabadiliko yameletwa. Huwa niko tayari kujifunza njia mpya za kufanya kazi kwa sababu kukwama kwa mazoea ya zamani kunaweza kufanya tuachwe nyuma. Mimi ni msee wa kusaidia wenzangu kuelewa haya mabadiliko na kama kuna kitu kipya kimeletwa, mimi nimekishika haraka hua najitolea kueleza wengine ili sote tuendele kwa kasi mmoja.

Mimi si mtu wa sinema kabisa. Unajua kukaa mahali pamoja kwa saa mbili au tatu ukiangalia skrini kubwa si kitu kinacho nivutia sana. Mimi hupendelea zaidi kuwa nje au kufanya mambo yanayohusisha harakati na muingiliano wa kweli na watu katika jumuiya yetu kuliko kufungwa ndani ya chumba chenye giza. Huwa naona ni bora kutumia ule muda kufanya vitu vinavyo nijenga au kupiga story za maana na marafiki mahali tulivu. Sinema mara nyingi huwa na kelele nyingi na mambo mengi ya kufikiria ambayo hayagusi maisha yangu ya kila siku.

Mimi hupenda sana kutembea msituni kwani kuna utulivu wa kipekee ambao unapatikana ukiwa katikati ya miti na sauti za ndege. Inanifanya nihisi niko karibu zaidi na asili na ule hewa safi ya kiasili husaidia sana kusafisha akili na kuondoa msongo wa mawazo wa kila siku. Nikitembea msituni huwa ni fursa nzuri ya kutafakari na kupata amani ya moyo. Hakuna kelele za magari wala pilka-pilka za mjini ni wewe tu na mazingira tulivu. Kwangu mimi hiyo ni njia bora ya kujitunza na kurudisha nguvu mwilini. Huku nikifurahia uzuri wa ulimwengu wetu ambao mara nyingi tunasahau huudhamini tukiwa kwenye harakati za kazi.

Mahali pazuri zaidi nimewahi kufika ni kule pwani Kenya. Kuna kitu fulani cha kipekee kuhusu ule mchanga mweupe na sauti ya mawimbi ya bahari. Ile hali ya kuamka asubuhi na kuona bahari imetulia, huku jua likichomoza kwa rangi za dhahabu inaleta amani fulani moyoni ambayo ni ngumu kuipata kwingine. Kule watu wanaishi maisha ya polepole na ya kirafiki sana ndani ya jumuiya yao, jambo ambalo linakufanya usahau kabisa haraka na presha za mjini. Kula samaki safi wa baharini huku ukiwa umekaa chini ya mti wa mnazi ni raha sana. Kwangu mimi kule tu si mahali pa kutembelea, bali ni mahali pa kurejesha roho na kujikumbusha uzuri wa inchi yangu.